Nini kinacho kufanya ucheke? Kile kinacho nifanya nicheke ni kuwa karibu na familia yangu. Tendo hilo ulinijaza furaha sana. Pia kuona sinema ni zipendazo za vichekesho. Pia kuona vitu ambavyo watu wanafanya ambavyo ni vya kuchekesha ama vibonzo. Hizo ndiyo baadhi ya vitu hufanya nicheke.

Je unapenda kusoma maoni mtandaoni la mimi jinsi yangu ni huwa sipendi kufuatilia mambo ya watu huwa sipendi kufuatilia mambo watu wanayo sema mtandaoni so mimi sipendi kufuata maoni mtandaoni mimi upenda kuenda kusoma habari na kuona vitu ambavyo vina nielimisha. Kwa hivyo.

Jee, unapenda asali? Ndiyo, napenda asali. Asali naipenda kwa kuwa ni tamu sana. Asali ambayo imetengenezwa na nyuki shambani huwa tamu kuliko asali za dukani. Asali pia inasaidia mwili kuwa na nguvu, inapatia mwili manufa. Napenda asali sana. Kwanza asali ukiweka kwa mkate.

Unapenda kununua vitu wapi mimi hupenda kununua vitu sokoni ba ama mimi hupenda kununua vitu dukani ama mtandaoni hizo ndizo baadhi ya mahali mimi ununua vitu vyangu nikinunua sokoni mimi ununua vitu vya mapishi nikitaka vitu vya elektroniki mimi hununua mtandaoni na vitu zingine mimi huendea mwenyewe.

Unaenda maktabani mara ngapi? Mimi uwenda maktaba mara mbili kwa wiki ama mara mmoja kwa wiki. Kama nina kazi za kufanya ama nina jambo ambalo ninataka kusomea la historia. Hivyo ndivyo mimi uwenda maktabani mara mmoja kwa wiki ama mara mbili kwa wiki.

Unapenda kuandika au kuongea mimi napenda kuongea mimi ni mtu alie mimi ni mtu alie jasiri sana kwa hivyo mimi nikitaka kuzungumza jambo ama nikitaka kuzungumza na mtu mimi upenda kufanya mazungumza ya moja kwa moja kwa kuwa hivyo ndivyo unavyo wakilisha zile jambo ama jambo unalotaka kwa urahisi.

Jee, wewe ni mtu wakuchelewa au kuahi. Mimi ni mtu wakuhai. Mimi sio mtu wakuchelewa. Lakini saa zingine unapata kuwa uneza toka mapema lakini uweze kujipata katika msongamano wa barabara ama msongamano wa watu ama mambo mengi kutokea upate ukaweza kuchelewa. Lakini kwa mara mingi, mimi ni mtu wakufika kwa wakati.

Unapofuraha kuwa nyumbani unafanya nini. Ninapokuwa nyumbani ninakuwa na furaha sana. Napokuwa nyumbani ninatafuta wakati ili niweze kuungana na familia zangu ili tuweze kuongea na kuelewa na kujua kuwa kila mtu anaendelea aje. Napenda pia ninafuraha wakati ambapo pia ninaungana pia na niwapendao kila siku.

Unatumia muda gani mtandaoni kwa siku? Natumia muda warisari moja na nusu mtandaoni. Mtandaoni moja ya njia ambazo zineza kueka. Hili uweze kukosa kusaha hili uweze kusahau kufanya kazi zako ukii. Huyo wa mtandao kwa mda mrefu. So lazima uweka kipimo kwa siku ambayo utakuwa mtandaoni na ikiisha unatoka unaachana nayo.

Unajihisi vipi kusubiri kwenye mstari wakati mwingine unahisi ya kuwa umekasirika sana wakati ambapo mstari ni refu mstari inapokuwa refu mda unaongezeka wa kungoja na unaezapata mtu ako na haraka anataka kupiga shughli zingine so kungoja kwa mstari sana unaweza kukasarisha.

Unapenda kucheza na watoto. Ndiyo, napenda kucheza na watoto. Watoto ni viumbe wenye roho safi. Watoto ni viumbe wasio na asira, wasio na chuki, wasio na mapigano. Watoto ni viumbe ambao, ukika nao utacheka nao na utawapenda sana watoto kucheza nao inawasaidia pia wao kusoma kutoka kwako.

Unafanya nini wakati wa mgogoro na mtu? Wakati wa mgogoro na mtu kitu cha kwanza, lazima uweze kutuliza hasira, ili msiweze kuanza vita pale. Kitu chingine ni kuketi na kuweza kukaa chini na kusikizana nimsikize, na yeye anisikize ili tuweze kupata kuelewana na kuweza kupata suluhu ya mgogoro wetu.

Kipawa gani una? Kipawa ambacho, mimi nina vipawa vingi sana. Nina kipawa cha kuimba, nina kipawa cha kucheza mpira, nina kipawa cha kukimbia, nina kipawa cha kucheza ngoma. Mimi nina vipawa mingi sana. Ni mimi ni mtu nilie barikiwa na vipawa sana.

Unakumbu kumbu gani nzuri za shule? Kumbukumbu nzuri za shule ni pale ambapo nilipata kukaa na kujua yale maneno ambao marafiki zangu wanapitia. Pia nilipata kuungana na watu kutoka kabila na lugha mbalimbali. Tuliweza kupata kucheza pamoja na kupata somo. Pia walimu wangu nilwapenda sana na pia wao wali nipenda sana.

Unaboreshaje michakato ya kazi michakato ya kazi kuboresha lazima uwe mtu mnadhifu sana lazima uwe mtu mwenye kutia bidi na lazima uwe mtu mwenye kusikiliza wafanyikazi wenzako pia lazima uwe mtu mwenye kutoa mwelekezo ambao unaeleweka.

Ni malengo gani una kwa kazi yako? Malengo ambayo nina ni kuimarisha ufanyi kazi mzuri katika kazi kuimarisha heshima kuimarisha adabu na kuimarisha amani kwa wafanyikazi woti.

Uzoefu gani wa kazi unakufundisha zaidi? Uzoefu wa teknolojia, kwanza pale ambapo ninapofanya kazi na mashine za kompyuta na teknolojia umepata kunifundisha zaidi kazini na kuwa na maarifa mengi katika ulimwengu wa sasa wa mitandao.

Je, unapenda kucheza michezo ya ubao? Ndio ninapenda kucheza michezo ya ubao. Michezo ya ubao ni nzuri sana na huwa unafurahisha wakati unapocheza na rafiki zako. Mi hupenda kucheza michezo ya ubao nikiwa na rafiki zangu hapo ndipo tuweze kupata furaha sote.

Unafanya mazoezi ya mwili mara ngapi? Kwa siku nafanya zoezi ya mwili mara moja, ifikapo jioni. Kwa kuwa siku nzima ni na kazi za kufanya, utapata niko kazini au shuleni. So napenda kufanya zoezi ya mwili mara moja, kwa kuwa lazima mwili hufanyishe zoezi ili uweze kuwa na afya bora.

Chakula gani chajadi unachopenda? Chakula cha jadi nachopenda ni chapati. Napenda chakula hicho sana kwanza ikiwa imechanganyishwa na nyama. Chakula hicho ni cha ladha na hunukia vizuri sana. Hicho ndicho chakula ambacho nachokipenda kabisa kwa zote. Vile vile ugali.

Unafanya nini kwanza unapoanza kazi. Kile cha kwanza ninafanya ninapoanza kazi ni kupanga vitu vyangu viweze kuwa taratibu ili ninapoanza kazi niweze kuwa na muda rahisi wa kufanya kazi na wa kufikia vitu vyangu. Kitu kingine ninachofanya ni kuu zingatia usafi lazima nihakikishe mahali pangu pa kazi ni safi.

Chakula gani cha kigeni umewahi kujaribu. Chakula cha kigeni nimewahi kujaribu ni sushi. Hichi ni chakula ambacho kimetoka katika nchi ya uchina, huko kwa China. Hicho ni chakula kitamu ambacho nilijaribu na nikapenda kufurahia sana na marafiki zangu.

Unapenda kuwa mahali pa aina gani. Napenda kuwa mahali pasipo na kelele nyingi. Mahali palipo na ustarabu. Mahali palipo na hewa safi. Mahali ambapo mazingira ni safi. Kuna maji safi ambapo nikisikia kiu naweza kunywa. Hapo ndipo mahali napenda kukaa.

Mwandishi gani wa vitabu unampenda? Mwandishi wa vitabu ninayempenda ni mwandishi ajulikane kama vile Kiyosaki. Mwandishi huyo aliandika kitabu kijulikanacho kama Rich dad poor dad. Mwandishi huyo mimi humpenda sana kwa kuwa ni mwandishi aliye na maarifa sana na pia ni mwandishi ambaye anaelewa kitu unachofaa kufanya kuwa wewe kuwa tajiri.

Kazi gani unayoithamini zaidi? Kazi ninaayathamini zaidi ni kazi ya teknolojia. Kazi hio ni nzuri sana maana. Teknolojia inafanya kazi kwa asilimia sabini sasa ya dunia nzima. So kazi ya kiteknolojia ni kazi nzuri ambayo ninaithamini sana.

Unashughulikia wateja vipi. Wateja lazima uwashugulikie kwa roho safi. Lazima pia uwashugulikie kwa kuwapatia kile ambacho wanachotaka. Unapo wapatia kitu ambacho hawataki wao hukasirika na wao uenda na kukosa kurudi. Lazima uwashugulikie kwa utaratibu.

Jee unapenda kucheza ngoma ndiyo mimi hupenda kucheza ngoma mimi hupenda ngoma kwa kuwa ngoma hutuliza roho wakati ambapo umechoka pia hutuliza akili wakati ambapo umejawa na mambo mengi. Ngoma pia hutumika kutukuza jina la mungu kanisani ngoma ni mzuri mimi hupenda kucheza ngoma sana Muzika.

Unavyolea nywele zako mara ngapi nazilea nywele yangu mara mbili kwa mwezi nanyoa nywele yangu wiki ya pili inapoisha alafu baada ya wiki nyingine mbili nanyoa hiyo ni mara mbili kwa mwezi hivyo ndivyo mimi unyoa nywele yangu.

Unajilindaje kutoka vitisho vya mtandao. Mimi huwa sipendi kukaa mtandaoni sana. Ninapokaa mtandaoni sana unapata unakumbana na vitisho vya mtandaoni ambavyo vinaweza kukukasirisha na kukuharibia siku. Mimi upenda kusoma vitabu wakati huwa mtandao.

Wazo gani nzuri una kwa siku ya leo kuweza kukaa na familia na kuweza kucheka pamoja na marafiki hilo ni wazo mzuri sana wazo la kuweza kupika na kula pamoja na familia yako na kuweza kufurahi wakati mzuri mnapokuwa pamoja.

Unaenda mahali pa ibada mara ngapi naenda mahali pa ibada mara moja kwa wiki siku ya ijumaa. Mosi inapofika mimi huenda mahali pa ibada. Mara moja kwa wiki. Lakini mara nyingine unapata tuna mikutano za katikati ya wiki inabidi umeenda. Mara mbili kwa wiki ama tatu.

Jee umewahikufuga mnyama ndiyo nimewahi kufuga wanyama aina wengi nimewahi kufuga kuku nimewahi kufuga mbwa nimewahi kufuga paka nimewahi kufuga bata hao ni baadhi ya wanyama ambao niwapendao nimewahi kufuga kuku nimemfuga kwa ajili ya mayai na nyama mbwa nimemfuga kwa ajili ya kunilinda Muzika.

Je, umewai kusafiri kwa ndege. Ndiyo, nimewai kusafiri kwa ndege. Siku ya kwanza nilienda katika kituo cha ndege nikakata tiketi. Alafu wakati ulipowadia, niliingia katika ndege na ilipopaa, nilihisi kizunguzungu sana. Wakati nilipokuwa kwa mawingu nilihisi vyema, kusafiri kwa ndege ndio kuna raha sana. Na pia unafika kwa wakati.

Niambie kuhusu jinsi unavyostarehekea siku yako ya kuzaliwa. Unaweza kushiriki ni jinsi unavyopenda kusheherekea? Labda ni ya na familia au peke yako au na marafiki. Napenda kushiriki na marafiki na familia. Je, unakumbuka sherehe ya siku ya kuzaliwa unayoipenda zaidi? Ndiyo. Ni chakula au keki gani unayoipenda siku hiyo? Wali, pilau ama keki ya Strawberry. Unapenda kupokea zawadi gani siku ya kuzaliwa? Zawadi yoyote.

Unapenda suruari au sketi. Napenda suruari kwa kuwa mimi ni mwanaume. Sketi ni ya wanawake. Mimi kama mwanaume siwezi vaa sketi ya wanawake na wanawake hawapaswi kuvaa suruari ya wanaume. So mimi kama mwanaume napendelea suruari kushinda sketi.

Unapenda kucheza hau kutazama michezo saa zingine napenda kucheza na saa zingine napenda kutazama saa ze ambazo najihisi nina nguvu mimi hupenda kujishirikisha katika michezo ili niweze kupata kucheza na wenzangu na kusherekea pamoja na hao.

Ni study gani muhimu katika kazi yako study muhimu katika kazi yangu ni kuwa na kazi nzuri na kazi safi na kazi iiopangwa pia lazima uweze kuwa umeweka makaratasi ya kazini yawe nadhifu lazima mazingira ya kazi yawe safi na lazima heshima idumishwe kazini.

Unafanya nini kupunguza matumizi ya plastiki? Kupunguza matumizi ya plastiki, tunatakiwa tuwe na chupa ambazo unaweza kuvitumia tena kueka maji, unapo nunua chupa ambayo unaweza itumia mara ya pili, unapunguza matumizi ya plastiki maana hauta nunua, nunua maji ovyo ovyo na kutupa chupa kila mahali.

Unaanzaje mradi mpya wa kazi. Kitu cha kwanza lazima uweze kuwa na mpango wa mradi huo. Kitu cha pili lazima uweze kuwa na fedha ya kutosha ili uweze kuwalipa wafanyekazi na uweze kupata vitu vitavyotumika kwenye mradi. Lazima kuwe na kujipanga ya kutosha ili mradi uweze kuenda ipasavyo.

Unapendelea kunyoa au kuvaa ndevu mimi hupendelea ndevu lakini isiwe ndefu sana ndevu ambayo umepigwa keti ama umepunguzwa kidogo hapo unakaa nadhifu na pia ni rahisi kutunza na ni rahisi kuiweka iwe safi mimi sipendelei nywele ndefu pia.

Somo gani la sayansi unalolipenda. Somo la sayansi nalolipenda napenda somo la biolojia. Vile vile pia napenda somo la kemia vile vile napenda pia somo la physics. Hayo ni baadhi ya somo ya sayansi nayo penda sana kwa kuwa inakuelemisha. Mambo mengi katika maisha.

Je unapenda hesabu ndiyo napenda hesabu lazima uweze kuwa na uwezo wa kufanya hesabu ili uweze kuwa na maisha mzuri katika siku hizi kwa kuwa maisha haya yanahitaji uweze kuwa mwenye hesabu kwa kuwa biashara yako itahitaji hesabu lazima uwe mtu wa kupenda hesabu ili uweze kupenya.

Unasherekea siku yako ya kuzaliwa vipi. Siku yangu ya kuzaliwa naishirekea na wazazi wangu na marafiki zangu na majirani zangu na watu walio karibu nami. Kitu ya kwanza lazima tuweze kupika vyakula vingi ambavyo vitakuliwa siku hiyo na lazima kuweze kuwa na keki na vinyoaji ambavyo vitakunyua ili tushirekea siku yangu ya kuzaliwa pamoja.

Unataka kufikia wapi katika kazi yako? Kazi yangu nataka ifike mbali sana. Nataka niweze kuifanya niweze kupeleka kampuni mbele, niweze kuwainua wafanyikazi wenzangu pia niweze kujiinua mwenyewe. Lazima niweze kuenda mbali sana.

Napenda baridi au joto napenda zote wakati mwengine napenda baridi wakati mwengine napenda joto wakati wa baridi sana unapigwa na baridi hadi unaanza kutamani joto wakati wa joto kali pia unapigwa na joto unanza kutamani baridi So mimi hupendelea wakati ambapo hakuna jua joto kali na hakuna baridi kali iko katikati.

Ushauri gani ungependa kumpa mtu mwingine? Ushauri ambao ningweza kupenda kumpaa mtu mwingine ni ya kuwa, asiweze kukufa moyo. Katika maisha hii, hata kama maisha inakuwa ngumu, changamoto zinakuwa nyingi, kitu cha maana ni kuwa, usiweze kukufa moyo. Weza kusimama na uweze kujipa nguvu na uweze kuendelea na safari.

Unapendelea chakula chenye ladha gani mimi hupendelea chakula chenye laza nzuri chakula yoyote iliyopikwa vizuri halafu ina harufu nzuri na pia ina ladha nzuri. Hicho ni chakula ambacho mimi hupenda sana. Hizi ni baadhi ya chakula ambazo ukila ni kitamu halafu pia inakupa nguvu mwiliini ya kufanya kazi kila siku. Kwa.

Unapendelea mfumo gani wa simu. Mfumo wa simu ambayo napendelea ni mfumo wa mtandao. Mimi hupendelea kuwa mtandao sana kwa kuwa hapo ndipo napata habari za kila siku. Na pia napata kujua matukio yanayoendelea nchi yangu na nchi za jirani.

Naoga mara ngapi kwa siku? Mimi huoga mara mbili kwa siku au mara moja masaa zingine unapata wakati ambapo siendi kazini mimi huoga mara moja lakini wakati ninapoenda kazini naoga mara mbili kwa siku, asubuhi ninapotoka ninapoenda na jioni ninaporudi kwa sababu nahisi uchovu sana.

Unapendelea mahali pa kimia au pa kelele. Mimi upendelea mahali pa kimia. Mahali pa kimia ni mahali unaeza kufanya kazi yako bila kusumbuliwa na mtu ye yote wala kelele. Mahali pa kimia unaweza kutuliza akili yako. Unaweza kukaa na uweze kupanga mambo yako kwa amani.

Je, unapenda chakula cha haraka? Ndio wakati mwingine mimi hula chakula cha haraka. Ambacho nimenunua pale mtaani. Wakati mwingine unahisi njaa imekupiga sana na itachukua muda mwingi kuenda kuanza kuandaa chakula. So wakati mwingine lazima ukule chakula cha haraka ili uweze kuokoa muda.

Sera gani ya kampuni unayoyoiona muhimu. Sera ya kampuni ninayoyoiona muhimu ni teknolojia. Na pia kuwa na heshima kazini hizo ni baadhi ya sera ambazo lazima ziweze kuzingatiwa kazini ili kuweze kuwa na kazi raisi kwa kila mtu anapokuwa kazini siku zote.

Unafanya nini kila asubui unapoamka? Kila asubui napoamuka, kitu cha kwanza lazima uweze kufanya ombi, kitu cha pili lazima uweze kupanga vile siku yako itakapoenda, kitu cha tatu lazima uweze kuoga, kitu kingine lazima niweze kupiga zoezi ya asubui na niweze kuongea na wale niwapendao.

Unakula nini mara nyingi asubuhi? Asubuhi ninapoamka mara nyingi mimi hupenda kunywa chai. Na pia mimi hupenda kula chakula mzito ili nisiweze kusikia nja kati ya siku. Mimi huweza kula vitu kama mkate, ugali iliyobaki, kama ilibaki, ninakula vitu kama mandazi na chapati.

Unawi nishaje kazi na maisha ya binafsi kazi lazima uweze kupatia zote na wakati wa kutosha kama ni wakati wa mchana upo kazini uweze kueka akili yako yote kazini na wakati wa jioni unapotoka kazini pia lazima uweze kueka akili yako nyumbani uweze kupata kufuraia na familia na marafiki pia.

Je una kumbukumbu gani ya kutisha kumbukumbu ninayo ya kutisha ni wakati moja ambapo nilipo kumbana na wezi waliojihami kwa visu na kwa mapanga waliotaka kuniibia. Siku hiyo ni siku ambayo nakumbuka ilikuwa siku ya kutisha maana ilikuwa imebakia kidogo kupoteza maisha yangu.

Unafanya nini wakati wa wasiwasi? Wakati wa wasiwasi mimi kitu cha kwanza lazima uweze kutulia, lazima pia uweze kuelewa chanzo cha wasiwasi huo. Pia kitu kingine unachofanya ni kueleza watu walio karibu nawe shida unayopitia ili uweze kupata suluhu.

Napenda kucheza michezo gani? Mimi hupenda kucheza michezo ambayo inapatia mwili nguvu na michezo ambayo inahusisha marafiki na familia pia. Hizo ni baadhi ya michezo ambazo mimi hupenda kushiriki kwa kuwa ni michezo ambayo unafuraia unaposhiriki na wale ambao unaowapenda.

Je, unapenda chakula kitamu? Ndio, mimi hupenda chakula tamu sana. Chakula yenye ladha nzuri, chakula yenye harufu nzuri, chakula iliyoandaliwa kwa ustadi. Hizi ni chakula ambazo huonja vizuri na mimi hupenda kula chakula ambazo ambayo imepikwa vizuri sana.

Nguvu zako ni zipi kazini. Kazini nguvu zangu ni kusuwasmamia wafanyakazi wenzangu na kuwapa mawaidha hiyo ni nguvu ambazo ninazo kazini kwa kuwa mimi ndiye nitayemiliki kazi hiyo wakati ambapo siko na hakuna mtu wa kuwapatia mawaidha unapata kazi huenda polepole sana ama wakati mwengine kuaribika.

Je, unatoa sadaka au michango? Ndio. Kila wakati ninapoenda kanisa ama kila wakati ninapoalikwa katika michango ya kijiji. Lazima nihudhurie ili niweze kutoa mchango wangu pia. Pia wakati ninapoenda kanisa lazima nirudishe sadaka ili kutoa shukrani kwa umbali nimefika.

Unasherekea mafanikio ya timu vipi. Mafanikio ya timu mimi husherekea na wenzangu sana mimi husherekea kwa kupiga makofi na kupiga mayowe ili wakati ambapo timu yangu imeweza kushinda kikombe hiyo ni mojawapo ya vitu ambavyo hunifuraisha sana ninaposherekea na wenzangu.

Je unapenda kupika ndiyo mimi ni mimi ni mpishi hodari mimi hupenda kupika vyakula vitamu pia mimi hupenda kujipikia kwa kuwa unaweza kupika kulingana vile unataka ama unaweza kujipikia aina ya chakula unayotaka mimi hupenda kupika wakati ambapo sina kazi ya kufanya.

Zawadi gani nzuri umewai kupokea. Zawadi nimepokea zawadi nzuri sana kutoka kwa wale ambao ninaowapenda. Nimepokea zawadi kama vile saa. Nimepokea zawadi kama vile ya keki. Nimepokea zawadi nyingi kutoka kwa ndugu zangu na jamaa zangu. Hizo ni baadhi ya zawadi ambazo nimezipokea.

Unajihisi vipi kuhusu wasilisho, wakati ambapo kuna wasilisho, lazima uweze kuwa mtu mwenye kuelewa na mtu mwenye kusikiza, ili uweze kuelewa wasilisho ambayo iliyowekwa mbele yako, hivyo ndivyo ninavyojihisi wakati kuna wasilisho.

Je, umewai kuenda maonyesho ya sanaa? Ndiyo, nimewai kuenda maonyesho ya sanaa mara kadha wa kadha. Maonyesho ya sanaa ni maonyesho yaliyo na elimu mingi. Pia ni maonyesho yanaoburudisha na pia ni maonyesho ambao unaweza kuenda na familia yako mweze kupata kuenjoy na mweze kupata kukaa pamoja.

Kinywaji gani unachopenda kunywa asubuhi? Wakati wa asubuhi mimi hupenda kunywa chai nzito ama kahawa. Wakati ambapo nimepata chai nzito kwa mandazi ama kwa mkate mimi hufurahia sana. Pia wakati mwingine ninapopata kahawa moto ili uweze kunichangamsha ili niweze kuanza siku mimi hufurahia sana bado.